Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu, haswaa wakati niko na mawazo mengi au na msongo wa mawazo. Kutembea kwa miguu ina faida ya kiafya Kwanza inakusaidia kupunguza mawazo Pili inakusaidia kuweka mwili wako uwe sawa na magonjwa ya kawaida kama ya kuchemua huwa yanapungua sana wakati natembea kwa miguu na pia inakusaidia kupatana na watu wengine na hivyo imenisaidia sana kutengeneza marafiki wapya Kila wakati ninapotembea miguu nakutana na watu na inanisaidia kutangeneza urafiki kila wakati.

Hekima ambayo nimejifunza katika maisha yangu ya kwanza ni kuwa kila kitu kina wakati wake. Hii inamaanisha wakati unapofanya mambo na kama hayaendi vizuri, hivyo ndio maisha hapo. Na kwa kuwa kila kitu kiko na ule wakati ambao unafaa kufanyika ni vizuri mtu kujua kuwa wakati mwingine mambo hayajafanyika kwa kuwa si wakati wake kufanyika. Na hii imenisaidia sana. Kuweza kujipanga katika maisha yangu na kuacha kuwa na msongo wa mawazo kwa kuwa Baada ya wewe kuelewa vile mambo huwa ya huwa yanaenda sawa.

Ndio napenda kuendesha baisikeli na nimejifunza kuendesha baisikeli tangia nikiwa mdogo Nimekuwa nikiendesha baisikeli sema mara mbili ama mara tatu kila wiki na sanasana mimi hupenda kuendesha baisikeli waka siku ya jumapili ama siku ya jumamosi Wakati niko na muda mrefu sana mimi huchukuwa marafiki zangu ambao wako na baisikeli Tunatembea mahali tofauti tofauti ili kujifurahisha na kutengeneza urafiki wetu.